Naam, napenda asali. Asali ni kiyoyevu cha dhahabu kinachotengenezwa na nyuki kutoka kwa nectar ya maua. Ina faida nyingi kiafya. Hutumika kama chakula na dawa na ina umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kitamaduni pia. Faida za asali. Asali ina faida nyingi sana kama afya ya mwili. Asali ina vitamin B, B, C, C, Liboflavin na niasini. Inamadini kama potasiamu, magnasiamu na chuma pia. Faida ya pili ni nguvu na kinga. Asali hutoa nashati ya haraka kwa mwili na huimarisha kinga ya mwili dhidi ya maradhi. Umuhimu ya tatu ni ngozi na urefu. Hutumika kama timba ya chanusi, kung'arisha gozi na kupanguza makunyazi. Pia asali hutumika kama matibabu ya kawaida. Ambayo husaidia kutuliza kikohozi, vidonda vya tumbo na kupunguza shinikizo. Kupunguza shinikizo la damu pia. Asali, mahali asali utoka. Chanzo cha asali ni nyuki hukusanya nekta kutoka kwa maua na kubadilisha kuwa asali kupitia mmeng'enyo wao wa ndani. Kuna mchakato pia nyuki hukusanya nekta na kuibeba hadi kwa mzinga. Ndani ya mzinga nekta hubadilishwa kuwa asali na kuhifadhiwa kwenye sega. Wafugaji nyuki hukamua asali kutoka kwenye sega kwa matumizi ya binadamu. Historia ya asali, katika ugiriki wa kale, asali ilichukuliwa kama chakula cha miungu na china iliitumia kama dawa. Umuhimu wa asali, kiafya, kiafya, ni chanzo cha virutubisho vinavyosaidia mwili kuwa na nguvu na kinga bora. Kiuchumi, ufugaji wa nyuki ni chazo cha kipato kwa wakulima na jamii nyingi. Asali ni bidhaa ya biashara yenye thamani kubwa. Umuhimu, kitamaduni, imekuwa ikitumika kwa maelfu ya miaka katika tiba za asili. Iba na chakula na kifahali. Chakula cha kifahali. Mazao ya kilimo nyuki wanaotengeneza asali pia husaidia uchavushaji wa mimea jambo linaloongezea mavuno ya kilimo hitimisho. Asali sio tu kitamu cha asili bali ni dawa, chakula na rasilimali za kiuchumi na kitamanduni. Inachangia afya ya binadamu, ustawi wa jamii na uzalishaji wa kilimo kwa njia ya uchavushaji, asanti.

Namu, nina dege wa kufungwa nyubani. Abayo kwa jina lake ni kasuku. Mi napenda kasuku ju ana akili nyingi na anaeza kuiga sauti na maneno ya mtu. Mfano wa dege aina nyingine za kufugwa ni kama kinali. Abao ni wadogo upendeza kwa sauti zao tamu za kuimba. Kuna jiwa wa mapenzi. Pia wao ni wadogo wenye langi, angavu na hupenda kuwa pamoja. Kuna badges pia, maalufu sana, laisi kufuga na hupenda kucheza. Kwa hizo pia nitasafafanua sifa ambazo, sifa za dege wa kufugwa nyumbani. Tutaanza na kasuku. Kasuku ana ulefu wa maisha, wanaweza kuishi mpaka miaka arubaini, mpaka themanini, kulingana na aina. Ana uwezo wa kuzungumza pia, wana akili nyingi na huiga maneno na sauti. Tabia pia za kasuku, wanaitaji mwingiliano wa kijamii na michezo ya kiakili. Dege nambali ya pili, kinali. Kinali ana ulefu wa maisha pia abao anaezaishi kutoka miaka kumi mpaka kumi na tano. Sifa kuu ni kuwa, sauti tamu ya kuimba na utuliza mazingila. Dege aina ya tatu ni njiwa wa mapenzi. Jiwa wa mapenzi anaezaishi kutoka miaka kumi hadi kumi na tano. Abayo sifa kuu yake ni ana langi angavu na hupenda kuwa wawili wanandoa. Tabia, wanauhusiano wa kikalibu na wenzao hupenda kucheza. Faida za ndege wa kufugwa ni hutoa buludani kwa sauti na langi zao, ufundisha, uvumilivu na kuajibika kwa malezi, wengine huchangia katika mazungumzo na ulafiki. Asa kasuku. Mambo ya kuzingatia before. Mambo ya kuzingatia kabla ufuge hawa dege. Wanaitaji chakula sahihi na maji safi kila siku. Wanaitaji mazingila safi pia na salama. Kifungio kisicho kidogo sana. Wanaweza kuhitaji mazoezi ya kulukaluka au kuchezea. Sifa za jumla ni kuwa. Sifa za jumla za hao dege wote ni kuwa ulembo. Pia sauti ulafiki mazoezi na huduma. Asanti.

Mimi napenda chakula chenye mafuta kwa sababu ni chanzo cha nishati. Mafuta hutoa kalori nyingi na husaidia mwili kupata nguvu. Pia mafuta ni virutubisho muhimu. Mafuta mazuri kama yale ya samaki, karanga, parachichi, mafuta ya mizeituni, husaidia afya ya moyo na ubongo. Pia, chakula chenye mafuta kiko na changamoto zake, ambazo ni mafuta mabaya, trans fats, mafuta mingi ya kukaanga, yanaweza kuongeza hatari ya shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Tukiangalia upande huu mwingine, chakula kisicho na mafuta pia kina umuhimu wake kama afya bora. Mara nyingi, vyakula vya mboga matunda nafaka na proteni safi. Faida, hupunguza hatari ya unene kupita kiasi na magonjwa yanayohusiana na mafuta. Pia chakula kisicho na mafuta kiko na changamoto kama, mwili bado unahitaji kiasi kidogo cha mafuta mazuri kwa hivyo lishe isiyo na mafuta kabisa siyo bora. Hatari za mafuta mbaya pia, mafuta yaliyojaa, saturated fats, chanzo chake ni, nyama, mafuta mengi, maziwa, yenye krimu na siagi. Athari ni kama huongeza kiwango cha cholesterol mbaya. Huchangia kuziba mishipa ya damu, ambayo inaweza toa magonjwa ya moyo na kiharusi. Mafuta ya trans. Athari zake ni kuwa huchangia saratani na magonjwa yasiyoambukiza. Huzalisha kemikali hatari mwilini wakati mafuta yanapochemushwa mara kwa mara. Mafuta yasiyojaa. Chanzo chake ni samaki wenye mafuta, karanga, mbegu, parachichi, mafuta ya mzeituni. Faida, husaidia afya ya moyo kupunguza uvimbe mwilini na kusaidia kazi ya ubongo. Athari ni kuwa kiasi kikubwa kupita kiasi, bado kinaweza kuongeza uzito. Tahadhari muhimu kwenye chakula chenye mafuta. Epuka kutumia mafuta yaliyotumika mara nyingi kukaanga. Punguza vyakula venye mafuta yaliyojaa na trans fats. Chagua mafuta mazuri yasiyojaa kwa kiasi sahihi.